Nguvu zako ni zipi kazini, nguvu zangu ni kama ile ya kuongea na wateja kuwaelezea kazi yao vile ya jinsi ambavyo wanaeza wasaidia kama vile kwa kazi yangu, mimi ni mtu wa kuuza rangi. So wateja wakikuja, ninawelezea rangi ambazo ziko kuwaelezea pamoja na bei yake, ndiposa waamue kama ni kununua ama kama ni kuchukua bidhaa ingine. So kuwapea tu kuwapea all kuwapea mambo yote wa hilo waweze kujua.